Napenda chai kwa sababu iko na ladha thamu sana na nikinywaji chenye ladha laini na tamu kidogo. Inaweza kuletwa kwa utulivu wa akili. Watu wengi huipenda kwa sababu inakufanya ujisikie, comfortably awake bila kuchangamsha sana. Inaweza kutumika na viungo mbalimbali kama tangawizi, malalasini au chumvi kidogo ukipenda. Pia ina historia ndefu ya kitamaduni, kihusishwa na utulifu, mazungumzo na burudani. Kwa upande wa kahawa, ina nguvu saidi kuliko chai. Ina caffeine nyingi saidi hivyo kuchangamsha mwili haraka. Ladha yake ni chungu kidogo mara nyingine yenye mchanganyiko wa asili kulingana na aina yake. Inafaa kuwa watu wanaohitaji nguvu haraka au wanapenda ladha yenye mfuatano wa kalafuu kuamka na kukausha. Pia ina utamaduni wake lakini mara nyingi huchukuliwa kama kinyweji ja kazi au kuamka. Kwa ufupi, chai ni ya utulivu na raha, kawa ni ya ngufu na kuchangamsha. Kwa hivo napenda chai.

Ninacheka pale endepo kutanana na mambo yanayonifanya nicheke nihisi furaha. Mshangao au ucheshi kwa mfano vitu vya ucheshi kama vichekesho vya watu au umeme za kuchekesha. Pili makosa madogo ya upole kama mtu akisema kitu kisicho eleweka kwa njia ya kitamu au kipendwa. Mazingatio ya furaha na mshangao kuona mtoto akicheka au mnyama akifanya kitu cha kuchekesha. Mihimili ya urafiki na uhefisho, mazungumzo mazuri na marafiki mara nyingi husababisha kucheka kwa sababu ya ucheshi wa kawaida. Kile kinachonifanya nicheke ni mchanganyiko wa ujeshi. Mshangao na furaha yao.

Nimewahi jaribu chakula cha kigeni ambacho kilikuwa cha kipekee na kinacho kumbukwa. Mfano ni shushi sushi. Hii ni samaki gafi kwenye mchele wa asidi ya mchanganyiko kilikuwa kipya kwangu na ladha yake ilikuwa tofauti na nilizo zoea. Pili tacos ni mchanganyiko wa nyama mboga na viungo kwenye mkate mdogo. Kilinipa furaha kwa ladha zake kali na tamu. Tatu ilikuwa paela wali mchanganyiko na samaki. Kamba na viungo vya kipekee nilivyo furahia rangi na harufu yake. Curry ni mchuzi wenye viungo vingi na pilipili kidogo. Ilikuwa changamoto lakini ladha ilikuwa ya kipeke. Kwa ufupi chakula cha kigeni ninachokipenda ni kile kinacho nipa. Uzoefu mpya wa ladha harufu na utamaduni.

Napendelea chakula chenye mchanganyiko wa ladha chenye usawa kati ya tamu, chumvi na viungo. Chakula kidogo chenye pilipili, hufanya ladha iwe na msisimuko bila kuwa kali sana. Chakula chenye asidi kidogo kama limau au mchuzi wa nyanya, husaidia kupendeza ladha. Chakula chenye uhalisia wa viungo vya asili. Kama viungo safi, mimea na majani ya kukaanga. Chakula chenye ladha ya utamu na chumvi pamoja. Kama mlo wa mchanganyiko, wa nyama, mboga na mchuzi. Kwa kifupi, napenda latha iliochanganya, yenye utulivu na pia huchangamsha hisia hisia za kula.

Najifurahisha kwa njia zinazo niweka kwenye hali ya furaha na utulivu. Mfano, kukaa na familia au marafiki kucheka kuzungumza au kushiriki burudani. Pili, kusikiliza mziki au kuimba. Kunanifanya nisahau shida na nionekane mwenye furaha zaidi. Kutembea au kuwa nje. Kama kwenye bustani, fukwe au milimani. Huchangamsha hisia na furaha. Tatu, kucheza mchezo au burudani. Kama mchezo ya ubao, mchezo ya video au mchezo ya nje. Kufanya kitu cha ubunifu, kupika, uchoraji au kuandika huniingiza kwenye hali ya furaha. Kwa kifupi, najifurahisha kwa kufanya mambo yanayonisababisha furaha amani ya akili na mshangao mzuri.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio, unaonifanya nifike malengo kwa ufanisi. Hii ni jinsi ninavyofanya. Kwanza, kutatua kazi kwa vipaumbele. Kwanza kazi muhimu za haraka, kisha zile zisizo haraka lakini muhimu. Pili, kuandika orodha za kazi, kuandika kila kitu ninachohitajika, kufanya hivi nisisahau. Tatu, kugawa kazi katika hatua ndogo kazi kubwa, kugawanywa hatua ndogo rahisi kufanikisha. Nne, kuweka muda maalum kwa kila kazi, kutumia kalenda, au ratiba kuhakikisha kila kazi inamalizika kwa wakati. Tano, kuzingatia muda wa mapumziko, kuhakikisha akili na mwili inapumzika hili kuongeza ufanisi. Sita, kukagua maendeleo mwishoni mwa siku. Kuona ni kazi gani, zimekamilika na ni ipi inaitaji kuendelea kesho. Kwa ufupi, napanga kazi kwa nidhamu, uangalifu, na mpangilio unaohakikisha. Siwezi kuishi, kuchelewa, au kusahau kitu.

Nimejifunza hekima kadhaa muhimu maishani ambayo husaidia kuishi kwa furaha, mafanikio na amani. Mfano, ya kwanza ni kujitambua na kujiamini. Kuamini uwezo wako kunasaidia kushinda changamoto. Pili, subira na uvumilivu. Mambo mazuri hayaji kwa haraka, hivyo subira hutoa matokeo pora. Ingine ni kujifunza kutokana na makosa. Kila kosa ni fursa ya kujua zaidi na kuporesha maisha. Hekima kwa wengine. Kutathmini wengine. Kuunda mahusiano mazuri. Hufanya maisha kuwa rahisi. Usawa wa kazi na burudani. Kufanya kazi kwa bidii na pia kupumzika. Kunaporesha afya na akili. Kutambua thamani ya wakati. Wakati ni rasilimali iliyoweza kurejelewa, hivyo ni pora kutumia vizuri. Kwa ufupi, hekima kupwa ni ile inayokusaidia kufanya maamuzi bora, kutumisha amani na furaha na kukuza uziano mzuri na wengine.

Ushauri wangu kwa mtu anaye anza kazi. Ungekua? Kwanza, jifunze kazi yako kwa makini, elewa majukumu, mchakato wa kazi na matarajio ya waajiri. Pili, weka nidhamu na rathba. Kuwa na mpangilio wa kazi na kujituma. Lakini pia, hakikisha unaweka mda wa mapumziko. Tatu, uwe mnyenyekevu na ulie tayari kujifunza usiogope kuuliza maswali au kutafuta msaada unapoitaji. Nne, jenga usiano mzuri na wenzako. Heshima, usaidizi na mawasiliano mazuri uongeza fursa na furaha kazini. Tano, ni tambua mahali pakuonyesha nguvu zako, pata nafasi za kutoa mchango wako, wakipekee pila kujifunia sana. Sita, usikate tamaa kwa changamoto. Makosa ni sehemu ya kujifunza na kila changamoto ni furssa ya kukua. Saba, tambua muda wakujipumzisha, usijaribu kila kitu kwa haraka, afya yako na akili yako ni muhimu. Kwa ufupi, kuwa makini, mnyekevu, mwepisi wakujifunza na mwaminifu kwa kazi yako na wenzako. Ndizo hatua za msingi za mafanikio mapema kazini.

Mafunzo ya kazi yanayo yaliyo nisaidia zaidi ni yale yanayo changanya vitendo halisi na maarifa ya moja kwa moja. Kwa mfano mafunzo ya mawasiliano kazini yamenisaidia kuzungumza kwa uwazi kusikiliza kwa makini na kushirikiana uzuri na wenzangu. Pili ni mafunzo ya usimamizi wa muda yamenifanya nipange kazi kwa vipaombele na kukamilisha majukumu kwa wakati. Tatu mafunzo ya kazi kwa vitendo. Kujifunza nikiwa nafanya kazi halisi kunilipa ujasiri na uelewa wa haraka. Ingine ni mafunzo ya kazi ya timu yamenisaidia kuelewa namna ya kushirikiana kugawanya majukumu na kutatua migogoro. Nne ni mafunzo ya kubadilika na kujifunza endelevu yamenisaidia kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia au majukumu mapya. Kwa ufupi mafunzo yanayo husiana moja kwa moja na kazi halisi yanayo boreshwa na vitendo hivyo yana nisaidia zaidi.

Napenda kutumia muda wa familia yangu kwa njia zinazojenga ukaribu, furaha na kumbukumbu mzuri. Kwa mfano, kula pamoja na kuzungumza kuhusu siku zetu. Pili, kushiriki shuguli za pamoja kama kutembea mchezo au kazi ndogo za nyumbani. Tatu, ni kucheka na kusimulia hadithi. Kumbukumbu za zamani au mipango ya baadaye. Mengine ni kunisaidia na kusikilizana, hasa pale mmoja anapohitaji msaada au faraja. Mengine ni kusherekea matukio muhimu, siku za kuzaliwa, sikukuu au mafanikio. Kwa ufupi, napenda mda wa familia uwe wa upendo, mawasiliano ya akali na kushirikiana.

Napenda kupata mafunzo kazini ya nayo ongeza ujuzi, ufanisi na mshikamano wa kazi. Kama vile, moja mafunzo ya mawasiliano na kushirikiana kwa timu, ili kuboresha ushirikiano na kuelewana vizuri kazini. Pili ni mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi. Kunisaidia kupanga kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo. Tatu, mafunzo ya teknolojia na zana mpyaza kazi kuhakikisha napata ujuzi wa kisasa na kushindana vizuri. Nne, mafunzo ya maendeleo, binafsi na motisha, kama usimamishi wa msongo wa mawazo, ubunifu na utopudhu. Tano, mafunzo ya suluhisho la migogoro. Kujua jinsi ya kushugulikia changamoto na migogoro kwa njia ya heshima. Kwa ufupi, napenda mafunzo yanayo ongeza, ujuzi, utulivu na motisha. Huku yakinisaidia kuboresha utendaji kazi.